Mimi huwa napenda kufanya kazi peke yangu maana nikifanya peke yangu nikona rlahisi wa kufanya vilivyo na kwa umarufu. Kwa hivyo hakuna makosa yote yatakayo tokea na yakitokea yatalaumiwa mimi peke yangu.